Teksi ni huduma ya usafiri inayotumia gari kubeba abiria kutoka mahali alipo kuenda mahali anapotaka kwa makubaliano ya malipo. Huduma hii imeundwa ili kumsaidia mtu kusafiri kwa urahisi kwa haraka na kwa utulivu zaidi. Kulinganisha na aina nyingine za usafiri wauma. Teksi humuhudumia mtu mmoja au watu wachache kwa wakati mmoja kulingana na nafasi ya gari na makubaliano yaliopo. Jambo linalofanya safari iwe ya binafsi na yenye uhuru zaidi. Pia, teksi hufanya kazi kwa kuzingatia mahitaji ya mteja. Abiria huamua muda wa kuondoka mahali pa kuchukuliwa na mahali pa kufikishwa. Hii inafanya teksi kuwa usafiri unabadilika kulingana na hali ya mtu tofauti na usafiri mwingine wauma hiwapo nibasi au daladala upande mwingine teksi husubiri au humsubiria mtu aeze kufika au kufuata ratiba maalum bila kusafiri au bila kulinganisha na safari zingine haswa za mabasi. Pia, maelewano kati ya dereva na abiria, hali hii humsaidi ya mtu kuokoa muda na kupanga shughuli zake kwa uhakika zaidi. Huduma ya teksi pia inamchango mkubwa katika kuongeza usalama na faraja wakati wa safari. Abiria hukaa kwa nafasi nzuri, dani ya gari bila msongomano, kelele nyingi au usumbufu unautokana na watu wengi. Tereva wa teksi mara nyingi huwa na uzoevu wa barabara na hufahamu njia mbali mbali. Jambo linalo saidia kufika na kuondoa au unakoenda au mahali unapokuenda kwa kufika haraka. Pia, teksi nyingi hufanya kazi chini ya sheria na taratibu maalum. Hivyo humlinda abiria dhidi ya hatari zisizo za lazima. Katika maisha ya kila siku, teksi hutumika kusaidia watu katika hali mbalimbali. Wapo wanaoitumia, wanapokuwa na haraka, wanapohitaji utulivu au wanapotaka kusafiri bila kusumbuliwa. Teksi pia ni muhimu wakati wa usiku au nyakati ambazo usafiri mwingine haupatikani kwa urahisi kwa sababu hiyo teksi huchangia katika kuimarisha muendo wa shughuli za kijamii na kiuchumi kwa kuhakikisha watu wanafika wanakokuenda. Bila vikwazo vikubwa. Teksi ndiyo njia muhimu ya kuweza kusafiri nayo kwa sababu ni usafiri wa usalama na hamutaweza kuwa na migogoro na abiria wengine pale. Au hakutakuwa na kelele za abiria wengine pale teksi ndiyo njia nzuri ya kuweza kusafiri haswa mahali unapotaka kuenda kwa sababu hizi safari zingine iwapo ni basi alitaweza kukufikisha pahali na au sehemu ambayo unataka kuenda. Lakini teksi itakufikisha mahali ambapo unataka kufika.

Naam, leo ni neno linalotumika kuonyesha siku ya sasa Yaani siku ambayo mtu anaishi au anazungumza kwa wakati huo Linahusiana moja kwa moja na wakati uliopo sasa na hutumika kutofautisha siku ya sasa na siku zilizopita au siku zijazo Neno leo lina nafasi muhimu sana katika maisha ya kila siku kwa sababu ndilo hutumika kuonyesha muda wa sasa au shughuli zinazoendelea kwa sasa au maamuzi na matukio yanaotokea. Katika mawasiliano ya kila siku neno leo hutumika kuonyesha hali ya sasa mipango inayoendelea kwa sasa au itakayoendelea hivi sasa au matendo yanayotokea katika wakati huu Neno hili hutumika pia kuonyesha maamuzi yanayofanyika sasa bila kuchelewa Pia hivyo leo lina ashiria uhalisi wa sasa na kuwafanya watu waelewe kuwa jambo fulani linahusiana na muda uliopo, si wa zamani wala wa baadae Pia kijamii na kiakili neno leo hukumbusha au humkumbusha mtu kuwajibika na kuishi kwa uangalifu lina ashiria uhalisia, ukweli na hali halisi ya maisha watu hutumia leo kueleza hali ya sasa ya maisha yao maendeleo yao au changamoto wanazozipitia kwa wakati huu Hii inaonyesha kuwa leo si neno la muda tu bali pia lina maana pana ya hali ya maisha kwa ujumla Neno hili lina maana nyingi kwa sababu unapokuwa na kitendo na ambacho kinataka kufanyika au kinachoendelea leo Neno hili huonyesha yaani muda wa sasa na pia ni neno lenye maana mingi Pia neno leo huwakilisha wakati wa sasa ambao haujarudiwa tena. Kila siku inapokuja huwa leo kuwa muda mfupi Neno hili lina maana zaidi kwa sababu linamaanisha mambo mengi vile vile leo ni neno linaloonyesha siku ya sasa na muda uliopo lina umuhimu mkubwa katika kupanga maisha, kufanya maamuzi na kuelewa uhusiano kati ya wakati uliopo na ujao Leo hufundisha mtu kuzingatia sasa kutumia muda wa kipekee na kuweza kutumia muda vizuri ili uweze kumaliza mambo yako kwa utaratibu kwa siku na ambayo ni leo ili mnapofika siku inayofuata ambayo ni kesho, usiwe na murundikano wa kazi au usije ukajichanganya kwa kuwa na kazi nyingi Leo ni siku na ambayo ni muhimu zaidi kwa kuweza kuzingatia mambo yako na kuyamaliza kwa wakati.

Mvua ni hali ya hewa inayobadilika na inayotokea pale ambapo maji yalio katika umbo la mvuke angani hubadilika na kuwa matone ya maji kisha kuanguka kutoka mawinguni hadi ardhini ni sehemu muhimu sana ya mzunguko wa maji duniani na inamchango mkubwa katika uhai wa binadamu, wanyama, mimea na mazingira kwa ujumla bila mvua maisha mengi yasingekuwa kuendelea kwa sababu maji ni msingi wa uhai maji husaidia zaidi haswaa kwenye mazingira kuweza kukuza nyasi, kuweza kuleta hahe hewa safi, kumaliza vumbi, kuweza kufanya mimea inawiri mvua ni kila kitu kwa sababu binadamu haezi binadamu hata wanyama hawawezi kuishi bila mvua au bila maji Pia, mvua hutokea baada ya joto kusababisha maji kutoka katika bahari, mito maziwa na ardhi kupanda juu angani kama mvuke Mvuke huo hukusanyika na kutengeneza mawingu kadri mvua au mvuke huo unavyozidi kuongezeka na kupo kupoa Ndiyo mvua hujitengeneza na kuwa mawingu na ambayo ya mebeba maji Pia, hubadilika na kuwa matone madogo ya maji, matone hayo ya kiongezeka uzito au ya kiongeza uzito zaidi hushindwa kubaki angani na hatimaye huanguka chini kama mvua. Hivyo mvua ni matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa na joto. Pia mvua ina faida nyingi inasaidia kulainisha ardhi na kuifanya iwe tayari kwa kilimo maji ya mvua hutumika kukuza mimea mazao na malisho ya mifugo Pia mvua hujaza vianzo vya maji kama mito mabawa na visima ambavyo hutumika kwa matumizi ya nyumbani na shughuli nyingine za binadamu Kwa njia hii, mvua huchangia ustawi wa jamii na uchumi Hata hivyo, mvua pia inaweza kuwa na changamoto endapo itanyesha kwa kiwango kikubwa au kwa muda mrefu mvua nyingi inaweza kusababisha mafuriko, kuharibu makazi, kuharibu mimea na mashamba Pia huweza kuleta magonjwa yanayohusiana na maji, machafu na mazingira yenye Unyevunyevu mwingi hivyo mvua inahitajika kusimamiwa au kuweza kuwa mvua ya kiwango kizuri isiji ikaribu mazingira mvua ina umuhimu zaidi na pia ina madhara yake kwa sababu inaiza ikaleta magonjwa kama vile bakteria na malaria na na mbayo ni magonjwa na ambayo ni magonjwa sugu na ni mago magonjwa mabaya kwa afya ya binadamu.

Jioni ni sehemu ya siku inayokuja baada ya mchana na kabla ya usiku ni kipindi ambacho juwa huwa linakaribia kuzama au tayari limesha zama Pia mwanga wa mchana hupungua taratibu jioni hutambulika kwa mabadiliko ya hali ya anga ambapo nuru hupangwa na joto hushuka kidogo na mazingira huanza kuwa tulivu zaidi ikilinganishwa na mchana Kipindi hiki kina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku ya binadamu jioni huashiria mpito kati ya shuguli za mchana na mapumziko ya usiku ni muda ambao watu wengi huanza kuhitimisha kazi zao za mchana na kujiandaa kwa shuguli za nyumbani au kupata mapumziko ili kuweza kujipumzisha na kupata nafuu jioni huleta hisia ya utulivu na kupumua baada ya shuguli nyingi za mchana, hivyo huchukuliwa kama muda wa kupunguza kazi ya kwanza au kazi na mawazo. Pia, jioni ina nafasi muhimu sana ni wakati ambao familia nyingi hukutana baada ya siku ndefu ya majukumu au siku ndevu ya kazi. Watu hutumia jioni kuzungumza kula chakula cha pamoja au kujadiliana mambo ya siku. Jioni pia hutumika kwa shuguli za kijami kama mikutano, ibada au mapumziko ya pamoja. Jambo linalosaidia kuimarisha mahusiano kati ya familia au kati ya watu. Pia jioni humsaidia mtu kufanya tadhmini ya siku ni muda wa kufikiria yale yaliofanyika mafanikio yalilopatikana na changamoto zinazojitokeza Pia muda huo ndiyo muda mwafaka wa kueza kujipanga au kuuweza kupanga mawazo yako upya ili unapoamkia kazi za kesho Hali hii humsaidia mtu kupanga vizuri siku inayofuata na kujitayarisha kifikra na kwa mapumziko ya usiku utulivu wa jioni husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu za mwili na akili mda huu ndiyo mda mwafaka wa mtu kueza kujitayarisha ili kueza kupambana na mambo ya kesho au kueza kupambana na kazi za kesho Pia jioni ni kipindi cha mpito chenye maana kubwa katika maisha ya kila siku ni muda wa kuhitimisha shuguli, kuimarisha mahusiano katika siku na kujiandaa kwa mapumziko ya usiku huchangia usawa wa maisha kwa kuleta utulivu kati ya kazi za mchana na mapumziko ya usiku ili unapopumzika na familia yako pale mnaeza mkapata borudani na kueza kuchangamua mwili na kupata nguvu na ambao ni nguvu mpya na mhemuko ili kuweza kuanza kazi ya kesho vizuri bila uchovu wa aina yeyote.

Agosti ni mwezi wa nane katika mwaka, mwezi huu unafuata julae na kabla ya septemba. Agosti ni mwezi unasiku thalathini na moja. Hivyo watu wengi huutumia kupanga mambo yao ya mwisho wa mwaka kwa kuangalia walipo toka na wanapokuenda. Pia, kwa maeneo mengi, Agosti ni mwezi unaohusishwa na hali ya hewa ilio tulivu kiasi. Japokuwa hali hiyo. Hutegemea sehemu husika watu wengi huona Agosti kama kipindi cha kufanya maandalizi mbali mbali kama vile kazi za masomo, biashara na mipango ya kifamilia Pia ni mwezi ambao maranyingi huleta hisia za kuendelea mbele kwa sababu tayari sehemu kubwa ya mwaka imepita Agosti ndio mwezi na ambao ni mwezi wa kueza kufanya mafuno Iwapo ulikuwa umepanda mimea yako kama vile mahindi ama vitu vingine Mwezi huu ndio mwezi mzuri wakueza kufuna kwa sababu ni mwezi ambao ni mwezi wa joto kiasi au joto jingi Pia, Agosti ni mwezi wa kawaida kama mingine unaotumika kutimiza majukumu kueka malengo mapya na kuimarisha nidhamu ya muda ni mwezi waunao unaukumbusha umuhimu wa kutumia wakati vizuri siku zilizobaki za mwaka kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kujipanga kwa hatua zinazofuata Agosti ni mwezi muhimu katika mpangilio wa mwaka unaobeba maana ya mwendelezo mipango na kujiandqa Kwa mabadiliko ya nayokuja, kadri mwaka unavyo karibia kuisha Agosti ni mwaka mzuri saidi kueza kufanya mambo zako au kueza kujipanga vizuri Hili unapofanya mavuno yako au unapomalizia mavuno yako uweze kujitayarisha kwa kueza kufanya kutayarisha shambalako hili uweze kupanda upya tena.

Julai ni mwezi wa saba katika mwaka Pia Julai mara nyingi hutazamwa kama kipindi cha kutafakari yale ya liyofanyika katika miezi iliopita na kupanga mwelekeo wa miezi ijayo ni mwezi unaofaa kwa kujipima kuangalia maendeleo ya kazi masomo au mipango binafsi na kufanya marekebisho pale inapobidi Kwa watu wengi, julai huleta hisia za kuanza upya kwa nguvu mpya baada ya kupitia miezi ya mwanzo wa mwaka na ambayo ni miezi migumu, haswa januari na februari ni miezi migumu zaidi kwenye mwaka Pia, julae huwa na mabadiliko ya hali ya hewa kama vile julae huwa baridi sana kwa sehemu nyingi duniani Pia julae ni mwezi mzuri wakuwza kufanya mafuno kama vile mafuno ya maharagwe na vitu vingine Julae ni mwezi na ambao una mambo mengi zaidi haswa kwenye mipango ya kazi au mipango ya mashamba Julae ni mwezi na ambao ni mwezi mtu anawapaswa kuwa na mambo mengi ya kufanya Pia julae ni mwezi wa kawaida wa kutekeleza majukumu kuendelea na ratiba za kawaida na kudumisha nidhamu ni mwezi unaokumbusha umuhimu wa muda kwa sababu kuanzia hapo au hapa mwaka unaanza kusonga kwa kasi kuelekea mwisho wake Pia julae ni mwezi wenye maana ya mpito, tathmini na maandalizi ya hatua zinazofuata katika mwaka Mwezi huu wa julae ni mwezi na ambao una mambo mengi zaidi ya kueza kutekeleza na kufanya kazi kwa bidii ili kueza kumaliza mambo yako ya sije ya kakukalia zaidi yao ya sije ya karundikana pale ushindwe kufanya kazi zako vizuri Mwezi huu wa julae ni mwezi mzuri zaidi wa kuweza kutatua kazi sile.

Pakua ni neno linalomaanisha kuchukua au kuhamisha kitu kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine Hasaa kutoka mtandao au mfumo wa kielektroniki kwenda kwenye kifaa cha mtu binafsi Neno hili hutumika sana katika matumizi ya teknolojia na mawasiliano ya kisasa Pia, pakua humaanisha kupokea taarifa au data au maudhui na kuyahifadhi ili yaweze kutumiwa baadaye bila kuhitaji kuyaomba tena kutoka yalipotoka. Kitendo cha kupakua, hufanyika pale mtu anapochukua kitu anachotaka na kukiruhusu kifike na kuhifadhiwa kwenye kifaa chake. Pia, neno pakua linaashiria hatua ya kupata umiliki wa taarifa fulani kwa matumizi binafsi, pia linaonyesha maendeleo ya kiteknolojia kwani dhamani au taarifa zitapatikana zaidi kwa njia ya maandishi au sauti moja kwa moja, lakini sasa zinaweza kupakuliwa na kuhifadhiwa kwa rahisi. Vile vile pakua ni kitendo cha kupokea na kuhifadhi kitu hasaa cha kijigitali ili kiweze au kiweze kutumika au kutumiwa na watu mbalimbali kwa urahisi wakati wowote unapohitajika Neno hili pakua lina maana nyingi kwa sababu unapohifadhi vitu vile vya kijigitali Unaweza ukawapa watu na ambao ni watu wengi waweze kuvitumia au iwapo ni taarifa watu wanaeza kuzisoma kwa urahisi Naam, naweza kuzihifadhi vizuri Iwapo mnataka kuzitumia kwa wakati mwingine hamtaweza tena kuziitisha mahali na ambapo zilipotoka kwa sababu mtakuwa mmeshakuzihifadhi kwenye mitandao yenu au kwenye kompyuta zenu.

Teknolojia ni matumizi ya maarifa ujuzi na mbinu za kisayanzi ili kutengeneza sana mifumo au njia zinazorahishisha maisha ya binadamu kuwa maisha na ambao ni mazuri Pia teknolojia hutumika kutatua matatizo kuongeza ufanisi na kuboresha namna watu wanavyoishi kufanya kazi na kuwasiliana kwa urahisi vile vile hutumika zaidi kwa kuweza kuwapa watu kazi na ambazo ni kazi muhimu vile vile teknolojia inahusisha uvumbuzi na matumizi ya vifaa pamoja na mbinu zinazotokana na akili ya binadamu inaweza kuonekana katika nyanja nyingi kama mawasiliano, usafiri, afya, elimu, kilimo na biashara mbali mbali kupitia teknolojia kazi ambazo zamani zili hitaji muda mwingi na nguvu nyingi sasa zinafanyika kwa haraka na kwa urahisi zaidi kwa kupitia teknolojia na ambayo ni teknolojia nzuri Pia teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana watu huitumia au hutumia simu, kompyuta na vifaa vingine vya kisasa kupata taarifa, kujifunza, kufanya malipo na kuwasiliana na wengine walioko mbali na au kueza kuwasiliana na familia zao iwapo wako mbali au wako kazini Pia teknolojia pia husaidia katika kuhifadhi taarifa, kupanga kazi na kufanya maamuzi kwa kutumia takwimu na mifumo ya kidigitali ambayo ni mifumo muhimu zaidi ya kueza kufanya kazi Kwa upande wa maendeleo ya jamii, teknolojia huchangia kukuza uchumi, kuongeza usalishaji na kufungua fursa mpya za ajira ya vijana na ambao hawana kazi, teknolojia nyingi huweza kuwapa kazi kwa sababu ni mifumo ya kidigitali na ambayo inakazi nyingi Pia inahitaji matumizi ya busara kwa sababu matumizi ya siyo sahihi ya naweza kuleta changamoto kama utegemezi mkubwa au kupotea kwa maadili au pengo kati ya wanaopata teknolojia na wasiopata teknolojia ni ngunzo muhimu ya maendeleo ya kisasa inayolenga kurahisisha maisha ya binadamu na kuleta maendeleo endelefu katika jamii na kuweza kuwapa watu wengi fursa za kueza kupata kasi ili waeze kujiendeleza kimaisha na kueza kupata manufaa na kuongeza mahitaji ili kuweza kupata pesa nyingi na kueza kujikimu kimaisha na kujiendelesha vizuri bila changamoto zote. Teknolojia imeweza kuwapa watu wengi kazi kwa sababu ni mfumo na ambao ni mzuri na ni mfumo unao tekelezwa saidi na mtu kujifunza ili kueza kujua kueza kufanya kazi vizuri. Teknolojia hutumika kutatua matatizo na kuongesa ufanisi na kuboresha na mna watu wanavyoishi kufanya kazi na kuwasiliana.

Naam, baridi ni hali ya hewa au joto la chini linalohisiwa wakati mazingira hayana joto la kutosha ni hali inayo tokea pale ambapo kiwango cha joto kinapungua na mwili wa binadamu uhisi kupoa au kukosa joto la kawaida au joto jingi Pia baridi huadhiri na mna watu wanavyoishi na kufanya shuguli zao za kila siku wakati wa baridi watu huji tahidi kujilinda kwa kuvaa mavazi mazito kama vile jaketi au kuvaa viatu na ambavyo vina joto jingi ili kuweza kujiepusha na baridi kali vile vile watu hukaa sehemu zenye joto na kupunguza kukaa nje kwa muda mrefu baridi inaweza kufanya mwili kuwa mzito, misuli kukazana na mtu kuhisi uchofu au kutojihisi vizuri endapo hata kuwa amejilinda ipasavyo kwa kuweza kuvaa nguo nzito nzito au kuota moto kwa wingi Pia baridi huwadhiri mimea wanyama na ardi baadhi ya mimea hukua polepole au hukua na vile vile wanyama hubadilisha mienendo yao ili kukabiliana na hali hiyo Kwa binadamu baridi pia huwadhiri afya hasa kwa watu wenye kinga dhaifu hivyo huhitaji uangalifu zaidi Pia, baridi ni hali ya joto lo la chini inayogusa maisha ya binadamu na mazingira kwa ujumla na inahitaji maandalizi uangalizi ili kuepuka madhara yake. Wakati wa baridi huwa kuna changamoto nyingi kwa binadamu na pia kwa wanyama na mimea. Kwa sababu, unaeza pata baridi ile ni kali zaidi na ieze kuchoma mimea yako, inaeza kachoma majani ya mimea. Pia kwa wanyama wengi unaweza ukapata hawafanyi vizuri wakati wa baridi baridi ina madhara yake na ni madhara mengi zaidi.

Naam, ngumu ni neno linalotumika kueleza hali ya kitu au jambo lisilorahisi kueza kulitekeleza Pia, ngumu huashiria kitu kinachohitaji nguvu, chuhudi au uvumilivu ili kukabiliana au kukitekeleza kwa urahisi vile vile neno hili, ngumu linaashiria mambo na ambayo iwapo umeweza kupewa kazi, unaeza ukasema kazi hii ni gumu au kazi hii imekua gumu zaidi inaeza inakulemea Neno hili linaeleza ugumu unaoweza kuwa wa kimwili kiakili au kihisia gumu pia hutumika kuonyesha hali ya ukakamavu au uimara ambapo kitu hakibadiliki kwa urahisi wala hakiharibiki kirahisi katika hali hii, ngumu huonyesha uwezo wa kustahimili shinikizo vile vile nguvu au mabadiliko bila kuhadhiri haraka au kuhadhirika Kwa haraka, hivyo neno gumu hubeba wazo la uimara na kudumu Pia, kwa upande wa maisha ya binadamu, neno gumu uweza kueleza hali au mazingira yanayo Mlazimu mtu kufikiria kwa kina, kufanya juhudi za ziada au zaidi au kuwa na subira hali ngumu mara nyingi humfanya mtu ajitahidi, ajifunze na kukua kiakili au kitabia kwa sababu inalazimisha mtu au matumizi ya mtu kuweza kuongeza maarifa na nguvu zaidi Pia neno ngumu ni hali au sifa inayoonyesha kutokuwa rahisi kuhitaji nguvu zaidi au juhudi zaidi na kuonyesha uimara au ukakamavu katika kila kitu na ambacho unafanya au kila jambo fulani ambalo unalotaka kueza kulitekeleza ambapo jambo hilo ni gumu kwa hivo unahitaji kuweza kuongeza juhudi, maarifa na ujuzi zaidi hili uweze kutekeleza jambo hilo gumu.

Naam kituo ni sehemu muhimu ambayo hutumika kama makazi ya huduma mbalimbali muhimu kwa maisha ya watu Kwanza kituo cha usafiri kina waunganisha watu kutoka maendeo tofauti kwa kurahisisha safari za kuenda na kurudi na hivyo kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi Pia kituo cha huduma kama hospitali au kituo cha polizi kinatoa msaada wa moja kwa moja kwa jamii Hivyo kuhakikisha usalama na afyabora kwa watu au kwa jamii zote Pia biashara au mijumuiko ya kijamii ambapo watu ukutana kufanya shuguli mbalimbali za kila siku kama vile ununuzi, mafunzo au burudani Hivyo kuimarisha uhusiano wa kijamii na kuweza kuendeleza uchumi wa maeneo hayo vile vile katika zama za teknolojia kituo cha mawasiliano kinaunganisha watu kwa njia za kisasa kama mtandao na simu hivyo kuleta urahisi wa mawasiliano bila ujali umbali wa mtu au umbali wa mahali na ambapo mtu alipo Kwa hivo kituo ni idhana pana inayohusisha maeneo au vyombo vina viyotoa huduma muhimu kuunganisha watu kwa urahisi na kuwezesha maisha ya kila siku kwa mpangilio na ufanisi na kufanya maisha yawe rahisi bila vituo hivi maisha ya watu yangekuwa magumu kwa sababu huduma usafiri na mawasiliano yangechelewa au kushindwa kufanyika kwa uzuri au kwa urahizi. Kituo ni kinahusisha au kinahusiana moja kwa moja na maendeleo ustawi na muendelezo wa maisha ya jamii na kueza kufanya watu wengi kueza kuwasiliana kwa urahisi au kueza kufanya mambo na ambao ni mazuri ya biyashara kwa urahisi na kwa ufanisi.

Naamu, usimamizi ni mchakato wa kupanga kuongoza kuratibu na kuthibiti raslimali mbali mbali ili kufanikisha malengo yaliowekwa kwa ufanisi na kwa njia iliopangwa usimamizi hutumika katika taasisi biashara mashirika na hata maisha ya binafsi ili kuhakikisha shuguli zinafanyika kwa mpangilio mzuri kwa wakati na kwa kiwango kilichotarajiwa Pia katika usimamizi mtu au kikundi cha watu hutumia maarifa na ujuzi wa kupanga rasilimali kama watu fedha fifaa na muda kisha kuongoza na kuwahimisa au kuwahamasisha wengine kufanya kazi kwa ushirikiano Aidha usimamizi unahakikisha kuwa maendeleo yanadhibitiwa kupitia ufuatiliaji na tadhmini kubaini kama malengo yamefikiwa au kama kuna marekebisho yanayo hitajika vile vile usimamizi pia ni umuhimu katika kuleta mwelekeo na nidhamu katika shuguli mbali mbali Hivyo kuepusha upotevu wa raslimali na kuongeza tija kwenye kazi Pia usimamizi mzuri katika biyashara unasaidia kuhakikisha bidhaa au huduma zinatolewa kwa wateja Kwa wakati na kwa ubora Unaotakiwa na hivyo kuongeza ushindani wa kampuni au biashara na ambazo mnazo zitekeleza haswa ni pale vijijini au kwenye miji haswa ni biashara za masoko au biashara zingine Kwa upande wa maisha ya binafsi usimamizi wa muda na raslimali humsaidia mtu kupanga ratiba yake kufanikisha malengo ya maisha na kuepuka msongo wa mawazo unao sababishwa na utata wa mambo yasio na mpangilio Pia usimamizi ni ngunzo muhimu ya kufanikisha malengo kwa kutumia raslimali kwa njia bora, kuhakikisha shuguli zinaendeshwa kwa mpangilio na kuleta mafanikio endelevu katika maeneo yote ya maisha usimamizi mzuri huleta maisha na wao ni mazuri na kueza kukuza biashara yako kuwa biashara mzuri na yenye inayoleta faida na kuweza kuongeza uzalishaji mzuri Iwapo usimamizi wako ni msuri kwenye biashara yako, utaeza ukapata manufaa mengi na ambayo yatakayo kusaidia kwenye maisha.

Nam skrini ni sehemu muhimu sana ya kifaa chochote cha elektroniki au kompyuta ambacho kinatumika kuonyesha picha maandishi na taarifa mbalimbali kwa mtumiaji ni aina ya uso au dirisha ambalo linaweza kuonyesha kila kitu kinachotokea ndani ya kifaa hicho Iwe ni picha maandishi video au michoro mengine ya kidigitali skrini hutoa njia ya kuona na kuwasiliana moja kwa moja na programu au mfumo unaotumika kwenye kifaa hicho Pia skrini hufanya kazi kwa kupokea taarifa kutoka kwa kompyuta au kifaa kilichounganishwa na kuonyesha picha kwa mtumiaji kwa njia inayoweza kueleweka na kutazamo na wengi skrini inaweza kuwa na ukubwa tofauti, azimio tofauti na ubora tofauti wa rangi kulingana na teknolojia na matumizi ya kifaa husika ukubwa wa skrini unahusiana na eneo la uso wa eneo la kuonyesha picha au kuweza kuonyesha maandishi yale au iwapo ni video na azimio linaonyesha idadi ya pointi ndogo ndogo zinazounda picha Jambo linaloadhiri wasiwasi ubora wapicha inayotolewa Pia skrini sio tu sehemu ya kuonyesha taarifa Bali pia katika vifaa vingine inaweza kuwa na uwezo wa kugusa Jambo linaloitwa skrini ya kugusa ambayo ni inaruhusu mtumiaji kuingilia na au kuweza kuingilia na moja kwa moja na kifaa kwa kutumia vidole au vifaa vingine vya kugusa Hii inafanya matumizi yawe rahisi au ya kifaa kwa rahisi na yenye ufanizi zaidi hasaa kwa mtumiaji au mtu na ambaya anaeza kutumia kifaa kile kama vile simu, mtu anaweza akafinya skrini hili kuweza kujua ni nini au kuweza kuingia kwenye programu na ambazo ziko ndani ya simu skrini ni kitu muhimu sana kwa kuweza kukuonyesha mambo na ambayo yanaendelea iwapo unaweza kutazama video au filamu mbalimbali kupitia simu Unaweza ukaguza simu kupitia skrini ili uweze kufungua programu mbalimbali.

Naam rasilimali watu ni moja wapo ya rasilimali za msingi kabisa katika maisha ya shirika tasizi au taifa lolote Hii ni kwa sababu rasilimali watu huakilisha nguvu kazi na vipaji vinavyochangia moja kwa moja katika kufanikisha malengo ya shirika na maendeleo ya jumla au maendeleo ya taifa rasilimali hizi hazionekani kama madhi za kimwili au vifaa bali ni uwezo wa watu marifa yao ujuzi uzoefu na hali yao ya kiakili na kimwili inayo wawezesha kutekeleza majukumu mbali mbali. Pia usimamizi wa rasilimali watu unahusisha mpangilio wa mikakati ya kupata kuendeleza au kueza kuendelea kuhifadhi na kutunza watu wanaofanya kazi katika shirika hilo Hii inajumuisha utambuzi wa mahitaji ya wafanyikazi utaratib ya kuwachagua kuajiri na kuafundisha wafanyikazi ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi na kuendana na mabadiliko ya mazingira ya kazi Zaidi ya hayo, usimamizi huu unahakikisha kuwa wafanyikazi wanapata motisha malipo na mazingira bora ya kazi ilikuimarisha utendaji wao na kukuza uhusiano mzuri katika ya wafanya kazi na uongozi. Rasilimali watu zinathamani kubwa sana kwa sababu zinahusisha vipengele vya kipekee kama vile ubunifu kuweza kutia bidii na kuongeza juhudi uwezo wakufanya maamuzi uwezo wa kutatua changamoto na kuleta mabadiliko mazuri katika shirika hiyo Pia rasilimali watu uchangia moja kwa moja katika kuleta mafanikio kuimarisha ushindani na shirika sokoni na kuhakikisha uvumbuzi na maendeleo endelevu ya naeza kufanyika vizuri rasilimali watu ni chanzo cha utalamu na kiufundi na maarifa yanayo hitajika kuendeleza teknolojia, bidhaa na huduma Pia usimamizi mzuri wa rasilimali watu unahakikisha kuwa shirika linaweza kukabiliana na changamoto za mazingira za biashara yanayo badilika mara kwa mara. Hii ni kwa sababu wafanyikazi walio na mafunzo na ujuzi wa kutosha uweza kukabiliana au kubadilika na kuendana na mabadiliko hayo kwa urahizi zaidi. Rasilimali watu ni kitu ambacho kina hitaji kueza kuzingatiwa na kueza kuboreshwa kupata mafunzo na kusimamiwa vizuri ili biashara ziweze kuendelea vizuri.

Naam, neno tazama linamaana ya kuangalia kwa makini, kufuatilia au kuchunguza jambo fulani kwa mtazamo wa kutambua, kuelewa au kupata taarifa zaidi. Pia, tazama nintendo la kutoa muda na umakini kwa kitu au tukio fulani ili kupata ufahamu au taarifa zinazohitajika. Katika mawasiliano, tazama siyo tu kuangalia kwa macho bali ni kujihusisha kiakili na kihisia kwa kile kinachotazamwa. Hii inaweza kumaanisha kutazama kwa ania ya kuchambua, kutafakari au hata kutathmini hali fulani ili kufanya maamuzi sahihi na kuchukua hatua inayofaa. Zaidi ya hayo, tazama vile vile inaonyesha umuhimu wa kuwa makini na kuzingatia mambo kwa undani hasa katika mazingira ya kazi au elimu ambapo usahihi na uangalifu ni muhimu zaidi wa kufanikisha malengo. Pia tazama pia linaweza kuhusisha mtazamo wa kuangalia kwa upendo, huruma au hofu kulingana na tukio ambalo limeweza kutokea pale. Vile vile tazama ni tendo la msingi linalo husisha uwezo wa mtu kuzingatia na kuelewa kwa kina hali au jambo fulani. Jambo ambalo ni msingi wa kujifunza, kutathmini na kufanya maamuzi. Yenye busara katika maisha ya kila siku na katika taaluma balimbali. Neno tazama linamana nyingi Unaweza vile vile ukambia mtu aweze kutazama kitu. Au aweze kutazama telefisheni. Au aweze kutazama kitu na ambacho ni kitu cha thamani. Neno hili tazama linamaana tofauti tofauti kulingana na unavyo mwambia mtu au kitu ambacho unaweza kuambia mtu aweze kutazama.

Naam idara ni sehemu au kitengo cha shirika taasisi au taasisi ya serikali kinachojikita katika shughuli maalumu au majukumu fulani ndani ya mfumo mkubwa wa kazi idara huundwa ili kuwezesha usimamizi mzuri na utekelezaji wa majukumu kwa njia ilio rahisi na yenye mpangilio na yenye tija zaidi Pia, kila idara ina jukumu maalumu ambalo linahusiana na lengo kuu la shirika au taasisi na hufanya kazi kwa kushirikiana na idara nyingine ili kufanikisha malengo ya jumla. Pia, idara zinaweza kuwa za kiutawala, kiutendaji, kifedha, rasilimali watu, masoko au huduma kwa wateja au huduma mbalimbali, ambapo kila mmoja ana jukumu la kuzingatia eneo lake maalumu ili kuweza kufanikisha kazi yake iweze kuendelea vizuri. Pia, uundaji wa idara unasaidia kuwagawanya au kugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo, zinazoweza kusimamiwa kwa urahisi. Hii huongeza ufanisi na kurahisisha ufuatiliaji wa utendaji kwa kuwa kila idara inamwelekeo maalumu na wataalamu wa kushugulikia maswala yanayohusiana na idara hiyo. Vile vile idara hutoa nafasi kwa wafanyakazi kujiendeleza kitaaluma katika eneo la kazi na kuongeza mchango wa kuweza kushiriki au kuwwza kushirikiana idara pia huchangia katika kuweka mikakati na sera zinazolenga kuboresha huduma kuongeza uzalishaji na kuhakikisha usalama wa mazingira ya kazi ndani ya eneo lao ni salama na nzuri Hii ina maana kwamba idara ni sehemu ya kutekeleza tu kazi za kila siku Bali pia ni kitengo kinachochangia maamuzi na maendeleo ya shirika kwa ujumla.

Naam suluhisho ni hatua njia au mbinu inayotumika kutatua tatizo au changamoto au hali tata Ili kufikia lengo fulani au kurejesha hali ya kawaida au mawasiliano ambao ni mazuri suluhisho linahusisha uchambuzi wa kina wa tatizo kutambua chanzo chake na kutafuta njia bora za kuondoa au kupunguza athari zake kwa ufanisi kuweza kutafuta mambo na ambayo yataweza kutuliza mambo yale au iwapo palikuwa na mgogoro mnaweza mkautuliza vizuri Pia suluhisho ni muhimu kwa sababu maisha yanajumuisha changamoto mbalimbali za kijamii, kiuchumi, kiutawala au kibinafsi ambazo zinahitaji kutatuliwa kwa busara na upumbuzi suluhisho sii tu swala la kuondoa tatizo bali pia ni mchakato wa kuboresha hali au kuongeza tija kwa kutumia mbinu zilizopo au mbinu mpya kuweza kutatua mambo yale au kuweza kujiboresha hata zaidi suluhisho linaweza kuwa la muda mfupi au la muda mrefu kulingana na aina ya uzito wa tatizo katika taasisi na shirika, suluhisho hujumuisha katika au mikakati ya usimamizi, uamuzi, wa kiufundi na utekelezaji wa hatua zinazolenga kuleta mabadiliko chanya au mabadiliko mapya suluhisho bora hulingana au huangalia sababu zote za msingi za tatizo na hujaribu kuzitatua kwa njia endelefu na njia nzuri na njia mbadala ambayo ni njia nzuri ya kuweza kutatua mambo yale Badala ya kuondoa dalili tu Pia suluhisho linahitaji ushirikiano na mawasiliano kati ya wahusika mbali mbali Ili kuhakikisha kuwa na njia inayochaguliwa inafaa inaungwa mkono na pande zote zinazohusika ubunifu na utafiti ni sehemu muhimu katika kutafuta suluhisho kwa changamoto mpya ambazo hazijawahi kutokea au zinazobadilika mara kwa mara.

Naam, zamani nineno linalotumika kueleza kipindi cha wakati uliopita au mida ya zamani, hasa katika historia au matukio ya liyotokea kabla ya sasa. Zamani huashiria mambo hali au tukio lililo tokea katika nyakati zilizopita au nyakati za kitambo zaidi, ambazo zinaweza kuwa karibu au mbali na wakati wa sasa. Lakini zinachukuliwa kama sehemu ya historia au kumbukumbu kuweza kuhadithia watu wa kisasa. Pia, zamani inamaana ya kila kitu kilichotokea kabla ya sasa na mara nyingi uambatana na kumbukumbu, mila, desturi au hali za zamani ambazo zinaweza kua thiri maisha ya watu au jamii kwa sasa. Mambo ya zamani ni msingi wa kuelewa mabadiliko, maendeleo na hata changamoto ambazo zimeweza kupitwa nazo na watu au taasisi katika kipindi cha historia yao. Pia zamani pia nineno linalotumiwa kueleza hali tabia au mambo ya liyo kuwa maarufu ya liyokuwa ya kawaida au ya liyo athiri maisha ya watu katika nyakati zilizopita. Hii inawasaidia watu kujifunza kutoka kwenye historia kuelewa muktadha wa sasa na kuweza kuelewa maisha ya sasa na kutofautisha na maisha na ambayo yalikuwa ya zamani na kupanga mikakati ya baadae kwa kuzingatia mafunzo ya zamani Zaidi ya hayo kuzingatia zamani ni muhimu katika kuhifadhi utamaduni historia na urithi wa watu au jamii Hii inahusisha kutunza kumbukumbu za matukio maarifa na uzoefu wa zamani ambao unasaidia kuendeleza utambulisho wa kijamii na kiutamaduni zamani siyo tu kipindi kinachopita bali ni sehemu ya maisha inayotowa muktadha na maana kwa maisha ya sasa na ya jayo zamani ni dhana inayohusisha na wakati uliopo yenye umuhimu mkubwa katika kuelewa mabadiliko ya maisha utamaduni na historia ni msingi wa kujifunza, kuhifadhi na kuendeleza maarifa na maadili ambayo huchangia ustawi wa watu na jamii kwa ujumla.

Rangi ya chungwa ni rangi inayojumuisha mchanganyiko wa rangi mbili kuu, njano na nyekundu Hii inasababisha rangi hiyo kuwa na mwangaza wa machungwa wenye tone la joto na nguvu Rangi hii inatokana na rangi ya tunda la chungwa ambalo lina rangi hiyo hasaa na mara nyingi tunaita rangi ya machungwa kwa sababu inafanana na rangi ya tunda hilo Rangi ya chungwa ni rangi yenye mvuto mkubwa kwa macho na huwa na uwezo wa kuleta hisia za furaha matumaini na nguvu kwa mtu anayetazama Hii ni kwa sababu rangi hiyo ina muunganiko wa rangi ya njano ambayo ni rangi ya mwanga na furaha pamoja na rangi ya nyekundu ambayo ni rangi ya nguvu na shauku Kwa hivyo rangi ya chungwa huleta hisia za msisimuko na uhai Pia rangi ya chungwa hutumiwa sana katika mapambo mbalimbali kama vile mavazi, mapambo, matangazo na hata katika tasnia ya chakula Hii ni kwa sababu rangi hii hutoa hisia za afya na ladha nzuri na ni rangi inayovutia sana watu wengi huchagua rangi ya chungwa kwa sababu inaweza au inawafanya wajisikie vizuri na kuleta mwanga mahali walipo Pia rangi ya chungwa ina maana ya kuwa joto laini au lakini si kali kama nyekundu. Hiyo ni rangi yenye usawa kati ya joto na utulivu. Katika maisha ya watu, rangi hii inaweza kuashiria ujasiri, ubunifu na hamasa ya kufanya mambo mapya ni rangi inayowakilisha mambo mazuri na yenye nguvu lakini pia yenye furaha na matumaini zaidi.

Naam, hivi karibuni ni neno linamaanisha jambo lililotokea au kutokea muda mfupi uliopita au linaweza pia kumaanisha jambo lililotokea baada ya muda mfupi uliopita kwa kawaida Tunalitumia kueleza matukio yaliyotokea hivi majuzi au yanayotarajiwa kutokea hivi karibuni bila muda mrefu kupita Pia, tunaposema hivi karibuni nilienda sokoni, tunamaanisha ya kwamba, tukio hilo la kwenda, sokoni lilifanyika muda mfupi uliopita, si zamani sana. Pia vile vile, tunaposema hivi karibuni tutafanya mkutano, ni tunamaanisha mkutano huo utafanyika baada ya muda mfupi au sio baadae sana. Kwa maana nyingine, hivi karibuni ninjia ya kusema jambo kwa wakati wakaribu, iwe ni zamani kidogo au siku zijazo za karibu. Ni neno la kawaida sana linalotumiwa katika mazungumzo ya kila siku kueleza mambo ya nayohusiana na muda usio mrefu au muda usio pita au muda ujao. Kwa ufupi, muda na ambao ukokaribu kuweza kufika. Hivi karibuni nineno linaloonyesha muda wakaribu sana iwe ni zamani kidogo au siku chache zijazo.

Naam, lengo ni kitu au hali ambayo mtu anataka kufanikisha au kufikia kwa urahisi ni malengo au nia ambazo mtu au kikundi hujiwekea ili kupata matokeo fulani katika maisha yao, kazi masomo au shughuli nyingine yoyote. Lengo linaweza kuwa dogo au kubwa na linawasaidia watu kupanga hatua wanazo takiwa kuchukua ili kufanikisha kile wanachotaka. Pia mtu anaweza kuwa na lengo la kumaliza masomo yake kwa mafanikio, kupata kazi nzuri, kuanzisha biashara au hata kuboresha afya yake. Lengo kutoa mwelekeo na nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii Kwani mtu anapokuwa na lengo anajua anapotaka au kufika na anafanya juhudi kufikia hilo Lengo na ambalo alikuwa anataka kuweza kufanikisha Pia lengo ni muhimu kwa sababu linasaidia kupunguza upotevu wa muda na rasilimali kwa kuwa mtu anakuwa na mpango wazi wa hatua atakazo chukua bila lengo mtu anaweza kupoteza mwelekeo na kushindwa kufanikisha mambo muhimu maishani mwake na kuweza kupoteza mambo na ambayo yalikuwa mambo ya dharura mtu anapaswa kuweza kuweka lengo au malengo ili yaweze kufanikisha kazi zake kwa uzuri na asije akafanya kazi na ambazo ni kazi na ambazo si muhimu au kazi na ambazo hazistahili Lengo ni kitu muhimu zaidi au malengo ni kitu muhimu zaidi kuweza kuweka ili mtu aweze kufanikisha kazi zake vizuri kwa upande mwingine, lengo ni kama dira inayo tuongoza iki tusaidia kuelewa ni nini tunataka na jinsi ya kufikia kile tunachotaka zina tufanya tuwe na nidhamu, utulivu na mshikamano katika kufanya kazi kwa ajili ya mafanikio bora.

Naam, mguu ni sehemu ya mwili wa mwanadamu au wanyama inayosaidia kusimama, kutembea, kukimbia na kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na mwendo wa binadamu, mguu huanzia kwenye paja hadi kidoleni cha mgu na unaviungo mbalimbali kama vile mifupa, misuli, mishipa ya damu na neva na ngozi mguu unasehemu kuu tatu paja mguu wa chini, chini ya goti na mguu wa juu goti hadi kwenye paja au kufikia kwenye kiuno. Pia mguu una vidole vinne vikubwa vinavyosaidia mtu kuweka usawa wakati wa kusimama au kutembea vilevile kukimbia. Mguu hutoa msaada mkubwa kwa mwili kwa sababu unashikilia uzito wote wa mwili na kuruhusu mtu kusonga mbele, kurudi nyuma, kuzunguka na hata kuruka na kufanya mambo mengi, vile vile kuweza kufanya kazi na ambazo ni kazi nzito. Pia mguu ni sehemu muhimu sana ya mwili kwa shughuli za kila siku bila mguu mtu hawezi kusonga kwa urahisi wala kushiriki katika shughuli kama michezo, kazi, za mikono au hata kutembea tu. Miguu pia husaidia katika kudumisha usawa wa mwili na kuzuia mtu aanguke au aangukiwe na kitu Unaweza ukakimbia kuweza kutokana na hali na ambapo mahali ulipo iwapo ni pahali na papo si salama unaweza ukakimbia mahali pale Usijeukaangukiwa na majani ya miti au miti inayoanguka Pia mguu ni kiungo muhimu cha mwili kinachowezesha mwendo na kusaidia katika maisha ya kila siku kwa namna kubwa sana. Mguu ni kitu muhimu kwa maisha ya binadamu na kwa wanyama wote wanaotumia miguu.

Nam, mkutano ni tukio au hafla ambapo watu hukusanyika pamoja kwa lengo fulani la kuzungumza, kupanga au kujadili mambo muhimu mkutano unaweza kufanyika kwa watu wachache au wengi na unaweza kuwa rasmi au uzio wa rasmi kulingana na sababu na mazingira ya mkutano huo au matukio ya mkutano huo Pia mkutano unaweza kuwa wa kazi ambapo wafanyakazi hukutana kujadili miradi matatizo au mipango ya kazi Pia mkutano unaweza kuwa wa kijamii ambapo watu hukutana kusherehekea au kuwasiliana Mikutano pia hutumika katika siaza, shule, mashirika mbalimbali na tasisi mbalimbali ili kupata maamuzi au kusambaza taarifa ili kuweza kusambaza taarifa zile siweze kujulikana au watu waeze kusipokea kwa urahisi Pia mikutano huwa na agenda yaani orodha ya mambo ambayo yataandaliwa ili kuhakikisha mikutano unakuwa na mwelekeo na kufikia malengo yaliyowekwa vile vile watu wanapaswa kukua mikutanoni huwa wanashiriki kwa kuzungumza, kwa heshima, kusikilizana na kuelewana ili kufanikisha lengo la mikutano mkutano ni njia muhimu ya mawasiliano ambayo inasaidia watu kushirikiana kupanga na kutatua matatizo pamoja. Ni sehemu ambayo mawazo huweza kubadilishana na maamuzi muhimu kufanywa kwa pamoja mkutano ni sehemu ambapo watu hukutana ili kufanya kazi kwa pamoja na kufanikisha malengo ya pamoja kwa njia ya mazungumzo na ushauri na kuweza kuleta mabadiliko kupitia mkutano ule Iwapo ni mkutano na ambao unachangia vitu muhimu.

Naam baiskeli ni chombo cha usafiri kinachotumia nguvu za mwili hasa miguu kusukuma pendali ili kuifanya iende mbele ni gari lenye magurudumu mawili mnyororo unaounganisha pendali na gurudumu la nyuma kamba za breki na sehemu ya kushikilia Pia kiti cha kukalia baiskeli hutumiwa sana kama njia ya usafiri wa karibu mazoezi ya mwili burudani na hata mashindano mbalimbali ni chombo rahisi cha bei nafuu na kinachosaidia kuokoa nishati kwa watu wanaoutumia kusafiri mbali au umbali mfupi Pia baiskeli ni rafiki wa mazingira kwa sababu haipumuzi moshi wala haichafui hewa kama magari ya mafuta katika maisha ya kila siku, baiskeli hutoa faida nyingi kama kusaidia kuboresha afya kwa kufanya mazoezi ya mwili, kuokoa pesa kwa kutotumia mafuta na kupunguza msongo wa magari barabarani. Pia kwa sehemu nyingi za dunia, baiskeli ni njia muhimu kwa watu kuenda shule, kazini au sokoni. Pia baiskeli ni gari lenye magurudumu mawili, linalotumia nguvu za mwili kwa kusukuma pendali. Njia nzuri rahisi na yenye faida nyingi katika maisha ya kila siku kwa usafiri, burudani na afya. Unapoendesha baiskeli kwa muda mrefu yale ni mazoezi na ambayo, ni mazoezi mazuri zaidi kwenye afya yako na kuweza kujenga misuli yako ili uwe na mwonekano mzuri. Uwendeshaji baiskeli ni kitu muhimu kwa sababu hata haitoi moshi ya kuweza kuharibu hewa baiskeli ni kitu kizuri haswa cha kuweza kusafiri nacho Kwa sababu pia ni bei nafuu hautatupa pesa zako nyingi kwa kuweza kulipa magari au mateksi baiskeli ni njia nzuri ya usafiri.

Naam, duka ni sehemu au banda ambapo watu huuza bidhaa au huduma kwa wateja ni mahali ambapo mtu anaweza kuenda kununua vitu mbali mbali kama chakula, nguo, vifaa vya nyumbani au vitu vingine vya kila siku dukani kuna wauzaji ambao hutoa bidhaa hizo na wateja wanazipata kwa malipo duka linaweza kuwa kubwa au ndogo, kuna maduka makubwa yanayoitwa supermarket au store ambayo huuza bidhaa nyingi kwa wingi na maduka madogo madogo yanayo uza bidha chache au malumu Kuna maduka ya mitaani, maduka ya mta na hata maduka yanayo patikana mtandaoni ambapo watu wanaweza kununua kwa kutumia simu au kompyuta pale mtandaoni Pia maduka ni sehemu muhimu katika maisha ya kila siku kwa sababu hutuezesha kupata mahitaji ya msingi kama chakula mavazi na vitu vingine au vifaa vingine Pia maduka hutoa ajira kwa watu mbali mbali kama wauzaji, wahudumu na wasimamizi duka ni sehemu ya biashara ambapo bidhaa au huduma zinauzua kwa watu ni sehemu muhimu sana katika maisha ya jamii kwa kusaidia watu kupata wanachohitaji kwa urahisi na haraka duka ni mahali ambapo mtu anaeza akapata huduma kwa urahisi na kuweza kununua vitu pale kwa urahisi bila kuweza kutembea mahali mbali Haswa maduka ya mitaani ni maduka nambayo ni mazuri kwa sababu unapotaka kitu ambacho ni kitu kidogo, unakichukua tu pale bila kutoka kuenda kwenye supermarket au mastore hayo makubwa makubwa. Duka ni kitu ambalo ni muhimu zaidi kwa maisha ya kila siku kwa sababu utapata tu duka pale na weze kununua kitu ambacho ulikuwa unahitaji. Iwapo tu utakosa kitu ambacho ulikua unakihitaji, Iwapo ni kitu kikubwa, unaeza ukaenda kwenye supermarket, kule hautaeza kukosa.

Nam, ufanisi ni hali au kiwango ambacho mtu kikundi shirika au mfumo hufanikisha malengo au kazi kwa njia bora na yenye tija Huku wakitumia rasili mali kidogo iwezekanavyo kama vile muda fedha nguvu au fifa ufanisi huonyesha uwezo wa kufanya kazi au kutekeleza majukumu kwa njia ambayo haina upotevu wa rasilimali na ambayo huleta matokeo mazuri kwa haraka na kwa kiwango kinachotakiwa Kwa undani zaidi, ufanisi unahusiana na kufanya mambo kwa busara na mpangilio mzuri hii ina maana kwamba mtu au taasisi inapotumia mbinu mzuri kupanga vizuri na kuzingatia muda na rasili mali zake Basi matokeo yanakuwa bora zaidi na vile vile mtu ambaye anafanya kazi kwa ufanisi hawezi tu kumaliza kazi kwa wakati unaotakiwa bali pia atahakikisha kazi hiyo imefanywa kwa ubora na wa hali ya juu bila makosa au kurudiwa mara nyingine Pia ufanisi ni kipengele muhimu sana kwa sababu hutegemea jinsi shirika linavyotumia rasilimali zake ili kupata faida kubwa shirika lenye ufanisi linaweza kupunguza gharama za usalishaji, kuongeza kazi ya utoaji wa huduma au bidhaa na kuongeza kuridhika kwa wateja Hii inasaidia shirika kushindana vizuri sokoni na kupata mafanikio ya mda mrefu ufanisi pia unahusiana na utendaji wa mtu binafsi mtu mwenye ufanisi anaweza kupanga ratiba zake vizuri kuzingatia kazi zinazosaidia umuhimu na kutumia mbinu bora za kufanya kazi Kwa kufanya hivyo, mtu anaweza ana au mtu anapunguza upotefu wa muda na nguvu na badala ya baadae au badala yake anapata matokeo bora katika maisha yake ya kazi na binafsi. Kwa upande mwingine, kuna tofauti kati ya ufanisi na uwezo au athabi au udhabiti. Pia uwezo ni uwezo wa mtu au kitu kufanya kazi fulani lakini ufanisi unahisisha kufanya kazi hiyo kwa njia bora zaidi na kwa matokeo mazuri. Udhabiti ni uwezo wa kuendelea kufanya kazi hiyo kwa kiwango fulani kwa muda mrefu lakini ufanisi unahusisha pia kutumia rasilimali kwa busara katika kipindi hicho. Ufanisi ndio kitu muhimu saidi kuliko udhabiti na uwezo. Ufanisi ni muhimu zaidi kuweza kufanikisha mambo au kasi au malengo yako vizuri.

Mradi ni mpango maalum unaolenga kufanikisha lengo fulani ndani ya muda uliowekwa na raslimali zilizo pangwa mradi huanza na utambuzi wa hitaji au furusa inayo takiwa kutekelezwa Kisha huandaliwa kwa njia ya kupanga hatua zote muhimu zinazo hitajika ili kufanikisha malengo hayo Pia, nahitaji ya rasilimali kama watu vifaa, fedha na muda pamoja na kuweka ratiba ya kazi ili kuhakikisha kila hatua inafanya kwa au inafanyika kwa wakati Baada ya kupanga, mradi unaingia katika hatua ya utekelezaji ambapo kazi zote zinapangwa kuendeshwa kama ilivyo pangwa huku kukisimamiwa kwa karibu ili kuhakikisha utekelezaji unafanyika kwa ufanisi na ubora unatarajiwa. Katika kipindi hiki, kuna ufuatiliaji wa mradi kwa mara ili kutambua maendeleo ya kazi, kutambua changamoto zinazo jitokeza na kufanya marekebisho ya nayohitajika ili kuhakikisha mradi hauendi kando na malengo ya liyowekwa hapo awali. Pia ushirikiano na mawasiliano kati ya washiriki na mradi ni muhimu sana katika kuhakikisha taarifa na maamuzi ya napo ya naeza kupokelewa vizuri kwa haraka na kwa usahihi uthibiti wa hatari na mabadiliko unahakikisha kwamba matatizo ya nayoweza kuadhiri mradi ya nadhibitiwa mapema na kwa ufanisi ili mradi usipatwe na usumbufu mkubwa Pia, mradi ni mchakato wakupanga, kutekeleza, kuangalia na kumaliza kazi zinazolenga, kufanikisha lengo fulani kwa kutumia rasilimali zilizopo kwa usahihi na ndani ya muda ulio pangwa. Ufanisi wamradi unategemea usimamizi bora, usimamizi mzuri na mipango madhubuti, mawasiliano ya kina na uwezo wa kuhushugulikia changamoto zinazo jitokeza kwa wakati.

Naam kazi ni shughuli au jukumu linalotekelezwa na mtu au kikundi kwa lengo la kufanikisha malengo fulani kazi inaweza kuwa ya aina mbalimbali kama vile kazi ya mwili, kazi ya akili, kazi za ofisini kazi za kiufundi au hata kazi za kijamii kazi ni msingi wa maisha ya kila mtu kwani hutoa njia ya kujipatia riziki kujihusisha na jamii na kuendeleza maendeleo binafsi na ya jamii kwa ujumla kazi hii inaeleweka pia kama mchakato wa kupanga kutelekeza na kusimamia shughuli mbalimbali zinazolenga kufanikisha malengo ya shirika au mtu binafsi Hii inahitaji mipango mizuri, nidhamu na matumizi bora ya rasilimali zilizopo ili kazi ifanikishwe ipasavyo mtu au timu inayotekeleza kazi lazima Iwe na motisha ustadi na mawasiliano mazuri kati yao aidha mazingira ya kazi yanayopaswa kuwa salama na yenye kuwezesha watu kufanya kazi kuwa ufanisi Pia, kazi sio tu njia ya kupata kipato bali ni sehemu ya kujenga utu na hisia za maana kupata mafanikio katika kazi huleta furaha, kujivunia mambo na ambayo ni muhimu na kuimarisha imani ya mtu binafsi Kwa hivyo, kazi inaumuhimu wa kipekee katika maisha ya mtu kwani inamwezesha kujitambua kuishi kwa heshima na kuweza kuungana na watu na kuchangia maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla Pia kazi ni shughuli muhimu sana katika maisha ya kila siku Inayojumuisha jitihada za mtu au kikundi kufanikisha malengo mbalimbali kwa kutumia rasilimali zilizopo kwa njia inayopangwa Kusimamiwa na kutathminiwa au njia ya maisha inayosaidia mtu kuishi kujifunza kuendeleza ujuzi na kuchangia maendeleo ya jamii vizuri vile vile kila mtu anapaswa kutowa umuhimu mkubwa kwa kazi ili kufanikisha malengo yake binafsi na ya pamoja kwa manufaa ya maisha bora na yenye tija ili muweze kupata maisha bora, ni lazima muweze kushirikiana kwa uzuri, kwa pamoja na kwa nguvu kuweza kufanikisha majukumu na kuweza kufanya kazi yenu iweze kuwa kazi bora na iweze kuleta manufa mengi na iweze kupata uzalisha jimzuri na iweze kuwa kazi bora, lazima muweze kushirikiana kwa pamoja.

Naamu, kiwango cha matumizi ya chumvi kinapaswa kuwa kidogo na kuzingatia afya kwa sababu matumizi ya chumvi kupita kiasi yanaweza kusababisha matatizo mbalimbali ya kiafya kama vile shinikizo la damu, magonjwa ya moyo na matatizo ya figo Hata hivyo, chumvi ni muhimu kwa mwili kwa sababu hutoa madini ya sodium ambayo ni muhimu katika kudumisha usawa wa maji mwilini, kutuma ishara za aneva na kusaidia kazi za mwili Zaidi ya matumizi yake katika chakula, chumvi hutumika pia katika sekta mbalimbali kama vile viwanda, vya kemikali, utengenezaji wa sabuni, usafishaji wa maji na katika tiba ya baadhi ya magonjwa katika mazingira ya asili, chumvi hupatikana kama madini ya chumvi au kama maji ya bahari yanayo kauka na kuwacha tabaka za chumvi ardhini. Pia, chumvi ni tudu ya msingi katika maisha au dutu ya msingi katika maisha ya binadamu na shuguli za kila siku. Lakini ni muhimu kuitumia kwa kiasi kinachofaa ini kuepuka madhara ya kiafya matumizi sahihi ya chumvi yanachangia lishe bora afya njema na ufanisi katika shuguli mbalimbali za kiuchumi na kijamii matumizi ya chumvi yanapaswa kuweza kuwa matumizi mazuri Kwa sababu chumvi ni kemikali au ni kifaa na ambacho huongeza ladha kwenye chakula na kuweza kupa chakula kile kiwe na ladha ya kuvutia na kuwa na mwonekano mzuri. Uwezi ukala chakula na ambacho hakina chumvi kwa sababu ladha yake huwa mbovu na ni ladha na ambayo si ya kupendeza. Kwa hivo chumvi ni kitu na ambacho kinapaswa kutumika vizuri na kwa kiwango kidogo kwa sababu tena huadhiri afya ya binadamu.

Naam, kompyuta ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika kuchakata kuhifadhi na kusimamia taarifa kwa haraka na kwa usahihi kulingana na maagizo yaliyowekwa ndani yake. Kompyuta hutumia programu na vifaa vya kielektroniki kuweza kutekeleza kazi mbalimbali kama kuandika, kuhifadhi data, kufanya hesabu ngumu, kuwasiliana kwa ukaribu na urahisi na hata kuendesha machine nyingine. Kompyuta zimeleta mapinduzi makubwa katika sekta mbalimbali za maisha kama vile elimu, biashara, afya, utafiti, burudani na mawasiliano rahisi zinarahisisha kazi ambazo hapo awali zilikuwa muda mrefu na ngumu kubwa kuweza kuzitekeleza. Na hivyo kuleta ufanisi mkubwa katika utendaji kazi Aidha, komputa zinasaidia kuhifadhi kumbu kumbu kubwa za data wa usalama na kwa muda mrefu katika matumizi ya kila siku au matumizi ya komputa, komputa hutumika kwa shughuli nyingi kama kutengeneza nyaraka, kutuma na kupokea barua pepe kufikia taarifa mtandaoni, kuendesha programu za biashara na hata kuunda michoro na video Hii inaonyesha jinsi kompyuta zilivyo za muhimu na zinazohitajika katika maisha ya kisasa. Kompyuta zina aina mbalimbali kulingana na matumizi kama vile kompyuta za mezani, kompyuta mpakato, kompyuta ndogondogo na hata simu za mkononi ambazo pia zina uwezo wa kompyuta. Kila aina ina sifa na matumizi yake maalumu kulingana na mahitaji ya mtumiaji. Pia, kompyuta ni kifaa cha kielektroniki au kifaa cha teknolojia chenye umuhimu mkubwa kinachomwezesha au kinachowezesha watu na mashirika kufanya kazi zao wa ufanisi zaidi kwa utaratibu, kuhifadhi na kusindika taarifa kwa urahisi na kuleta maendeleo katika au kuleza kuleta mabadiliko mbalimbali ya maisha kuendelea kuboresha teknolojia ya kompyuta ni mchakato unaoendelea ambao unalenga kuongeza kazi na kuweza kuleta mambo na ambayo ni mazuri kama vile usalama na urahisi wa matumizi ili kuendana na mahitaji yanayobadilika ya watu humu duniani Computer ni kifaa kizuri zaidi kwa kuweza kurahishisha kazi kuweza kuwasiliana kwa urahisi na kuweza kutuma Iwapo ni barua pepe au jumbe mfupi ama nyaraka kuweza kutengeneza kompyuta ni njia rahisi na njia nzuri saidi ya kuweza kutumia.

Naam, neno chelewa linaeleza hali ya kuchelewa au kushindikana kufika, kufanikisha jambo au kutekeleza jambo ndani ya muda uliotarajiwa au uliopangwa awali Chelewa ni kinyume cha kufika au kutekeleza jambo kwa wakati unaotakiwa au unaohitajika Hali ya kuchelewa inaweza kutoka au kutokea katika maeneo mbalimbali ya maisha kama vile kazi, shule, mikutano, usafiri na shughuli nyingine za kila siku au shughuli za kibiashara sababu za kuchelewa zinaweza kuwa nyingi za na zinatofautiana kulingana na muktadha au tukio Zinazojumuisha changamoto za usafiri kama msongomano wa magari matatizo ya afya Kutokuwepo kwa maandalizi ya kutosha au hata kutokupanga muda mzuri wa kuweza kuhudhuria iwapo ni kwa mkutano Pia mazingira na hali ya hewa kama mvua au baridi kali pia zinaweza kuchangia kuchelewa katika baadhi ya matukio Chelewa mara nyingi huwadhiri mpangilio wa shughuli na mara nyingi au mara nyingine husababisha matukio au matatizo kama kupoteza fursa kuahirishwa kwa mipango au mikutano na kushindwa kufanikisha malengo kwa wakati unaotarajiwa kwa upande wa kijamii kuchelewa kunaweza kuashiria heshima ndogo kwa watu waliopanga au kuwa na madhara katika mahusiano ya watu kwa sababu husababisha usumbufu na kukatisha mpango wa wengine. Pia, chelewa ni hali au tokio la kutofanikisha jambo ndani ya muda uliopangwa ambalo linaweza kuathiri, vibaya, shughuli, mahusiano na mafanikio ya mtu, binafsi au kikundi au malengo na ambao mulikuwa mumeweza kuyapanga. Kuepuka kuchelewa kuna husisha maandalizi mazuri nidhamu ya muda na utayari wakukabiliana na changamoto za aina yoyote au zinazoweza kujitokeza kwa wakati wowote.

Na'am, huduma ni shughuli au mchakato wa kutoa msaada, usaidizi au manufaa kwa mtu mwingine, kikundi au jamii kwa lengo la kumsaidia, au kufanikisha mahitaji, kutatua matatizo au kuboresha hali ya maisha. Huduma unaeza ukahudumia watu nambao ni watu hawajiwezi au watu wasio na wazazi wao ili kuweza kuwapa huduma nzuri waeze kujikimu kimaisha na vile vile uweze kuwapa vitu kama vile vyakula, mavazi na vile vile uweze kuwapa tiba nambayo itaweza kuuweka afya yao ikia nzuri. Huduma inaweza kutolewa na watu binafsi, taasisi mashirika au serikali na inaweza kuwa katika nyanja mbalimbali kama afya, elimu, usafiri, usalama, kifedha au huduma za kijamii. Huduma ina sifa ya kuwa ni kitu kinachotolewa kwa wengi kwa hiari na mara nyingi haina umiliki wa moja kwa moja tofauti na bidhaa ambapo mtu anaweza kumiliki bidhaa hiyo. Huduma ni muhimu katika maisha ya kila siku kwa sababu husaidia kukamilisha shughuli ambazo mtu hawezi kufanya mwenyewe au hawezi akazitekeleza akiwa mwenyewe au hawezi kufanikisha bila msaada wa wengine. Ubora wa huduma unategemea mambo kama ufanisi, wakati wa utoaji, uaminifu na jinsi huduma inavyoridhisha mteja au mpokeaji wake. Huduma ni nzuri huwa, au huduma nzuri huwa na athari chanya ya mpokeaji Ikimfanya ahisi kuheshimiwa, kudhaminiwa na kupata msaada unaohitajika na kuwa na ushawishi mzuri katika maisha yake. Katika sekta za huduma, mawasiliano kati ya mtoaji huduma na mpokeaji ni muhimu sana kwa kuhakikisha. Huduma inatolewa kwa njia, inayokidhi mahitaji, matarajio. Pia teknolojia imesaidia kuboresha utoaji wa huduma kwa kurahisisha mawasiliano, kuongeza upatikanaji na kupunguza gharama. Huduma ni kitu kizuri kuweza kuwahudumia watu nambao wasiojiweza au watu nambao wako kwenye maisha ya chini au watu wenye wako na maisha nambao si maisha mazuri.

Naam, mboga ni mimea inayolimwa kwa ajili ya chakula hasa sehemu zake zinazoliwa kama vile majani, mizizi, matunda. Pia, mboga ni chanzo muhimu cha virutubishi katika lishe ya binadamu kwa kuwa huwa na vitamini, madini na nyuzi. Ambazo husaidia afya ya mwili kwa namna mbalimbali. Mboga hutumika sana katika jamii mbalimbali duniani kama sehemu ya chakula cha kila siku na mara nyingi huandaliwa kwa njia tofauti kama kupikwa kukaangwa au kula zikiwa mbichi Hasa mboga zile za saladi huliwa zikiwa mbichi mboga ni sehemu muhimu katika mlo wa afya kwa sababu hutoa lishe yenye usawa na kusaidia kuhimarisha kinga za mwili kuzuia magonjwa na kutoa nguvu. Pia, mboga zina mchango mkubwa katika kilimo na uchumi wa kaya nyingi kwa kuwa ni zao la chakula lililolimwa kwa gharama na vuna kwa njia za asili. Hivyo kusaidia kupunguza umaskini na kuwezesha usalama wa chakula mboga ni pia huangaliwa kuwa ni rafiki wa mazingira kwa sababu hutoa virutubishi mwilini bila kuhitaji matumizi makubwa yenye kemikali au rasilimali nzito Zaidi ya hayo, kilimo cha mboga kinaweza kufanyika katika maeneo madogo kama bustani za nyumbani Hivyo kurahisisha upatikanaji wa chakula bora kwa familia mboga ni sehemu muhimu sana ya chakula cha mwanadamu na ina mchango mkubwa katika afya, lishe, uchumi na mazingira Kila mtu anapopendelea na kula mboga kwa wingi huongeza nafasi ya kupata afya bora na maisha yenye tija mboga ni muhimu zaidi kwenye afya ya binadamu.

Naam fursa ni hali au nafasi inayojitokeza ambayo humruhusu mtu au kikundi kufanya jambo fulani kwa lengo la kupata maendeleo mafanikio au kuboresha hali ya maisha fursa huweza kujitokeza katika nyanja mbalimbali kama maisha ya kila siku kazi biashara elimu au jamii kwa ujumla kuwepo kwa fursa humaanisha kuna uwezekano wa mtu kutumia hali hiyo Kujinufaisha au kuleta mabadiliko chanya Kwa upande wa maendeleo ya mtu binafsi fursa humsaidia mtu kukuza uwezo wake kujifunza mambo mapya na kutumia vipaji alivyo navyo mtu anapopata fursa na vile vile anakuwa na kitu na ambacho ni kizuri zaidi au kueza kuitumia vizuri saidi kuongeza ujuzi wake na kujiandaa kwa hatua kubwa zaidi katika maisha fursa pia humjenga mtu kimaadili na kimawazo kwa kumfundisha kuajibika na kufanya maamuzi sahihi na maamuzi mazuri na ambayo ni maamuzi yalio kamili Pia katika jamii, fursa huchangia maendeleo ya pamoja kwa kuwezesha watu kushiriki katika shughuli za kiuchumi, kijamii na kielimu. Jamii yenye fursa nyingi huwapa watu matumaini na motisha ya kufanya kazi kwa bidii hii husababisha ongezeko la uzalishaji, mshikamano na ustawi wa jamii kwa ujumla. Fursa ni msingi muhimu wa maendeleo na mafanikio kutambua kuthamini na kutumia fursa kwa busara ni jambo linalosaidia mtu au jamii kufikia malengo na kuboresha maisha kwa kiwango kikubwa zaidi.

Naam neno tisa linatumika kwa maana ya nambari lina maanisha nambari tisa ambayo ni moja ya nambari za msingi katika hesabu katika muktadha wa hesabu tisa ni nambari inayofuata nane na kabla ya kumi ni sehemu ya nambari za tarakimu ambazo hutumika kuhesabu na kuwakilisha idadi za vitu matukio au dhamani mbali mbali Pia kwa maana nyingine tisa inaweza pia kumaanisha kitu kilicho katika nafasi ya tisa katika mlolongo fulani kama vile siku ya tisa ya mwezi mtu wa tisa katika safu au sehemu ya tisa katika orodha hii inaonyesha nafasi au utaratibu ndani ya mfululizo wa vitu au watu Pia nambari tisa inaweza kuwa na umuhimu wakipekee kulingana na tamaduni, tofauti, dini au mamuktatha wakijamii kwa mfano baadhi ya tamaduni huona nambari tisa kama nambari yenye bahati au yenye maana fulani za kifalsafa tisa ni nambari ya msingi inayotumika sana katika hesabu mahesabu ya kawaida na pia niina umuhimu wa kimsingi katika kuonyesha nafasi au mfutano wa vitu mbalimbali.

Naam kofia ni mavazi na ambayo ni muhimu kwa mtu ili kuweza kuyavaa kuweza kujikinga kutokana na miale au mionzi ya jua na ambayo ni mikali sana na ambayo inaweza kuharibu ngozi au ama iweze kuchoma ngozi ya kichwa Kofia ni muhimu sana kwa mtu kuweza kuivaa Kwa sababu husaidia sana haswa kuweza kukinga ngozi ya binadamu ngozi ile iweze kukaa ikiwa sawa Pia kofia husaidia kwa kuweza kukinga macho pia yasiweze Kumulikwa na ile mionzi ya jua na ambayo ni mionzi na ambayo inamwangaza mwingi zaidi Kofia husaidia mtu kwa manufaa mengi sana Kwa sababu humsaidia vile vile kwa kuweza kueka ngozi yake vizuri Pia inamsaidia wakati wa baridi kuweza kuweka kichwa kikiwa na joto ili mtu asiweze kuvuta baridi kupitia kichwa Kofia inamanufaa mengi zaidi haswa unapopata kofia na ambayo imetengenezwa kwa manyoya Kofia ile ni nzuri zaidi kwa kuweza kuweka kichwa chako kikiwa na joto.